Mziki ninaoupenda na ambao naweza kuhishiriki ni mziki wa bongo. Napenda sana mziki wa bongo na muimbaji ninayependa zaidi ni Diamond platinum, na mimi husikiza mziki wa bongo kila wakati wa mapumziko, au nikirudi nyumbani kutoka kazini mimi husikiza mziki hii. Najihisi kuwa na furaha sana nikisikiliza nyimbo za bongo na kuwa mchangamfu kweli kweli.